Ninapo ishi ni mahali tulivu na panapendeza, mahali ambapo maisha yanenda kwa mwendo wa kawaida lakini wenye maana. Ninaishi katika eneo ambalo lina mchanganyiko wa watu warika tofauti, vijana, wazee na, wototo, jambo linalofanya mazingira yawe haina yenye mshikamano. Majirani wengi wanafahamiana na ni kawaida kusalimiana asubuhi au kubadilishana maneno machache joni baada ya shughuli za siku. Nyumba ninayoishi si ya kifahari sana lakini inatoshana inanipa amani. Nina viumba vichache, mwanga wa kutosha na sehemu ndogo ya nje ambaponaweza kukapumzika au kufikiria asubuhi nasikia sauti ya ndegi na wakati mwingene kelele za watu wakianza siku yao. Hali ambao unikumbusha kuwa maisha yanendelea na kila mtu ana majukumu yake. Ila ninapoishi lina huduma muhimu karibu kama vile maduka, shule na barabara ku, jambo linalo ni rahisishia maisha kila siku. Watu hapa wanapenda kusaidiana hasa wakati washida au hafla muhimu kama sherehena msiba. Hii ulifanya nijisike likuwa sehemu ya jamii si mtu wa pekee.

Bada siku ndefu ilioja shuguli, majukumu na mawazo mengi, napenda kuchukua muda wangu kupomzika polepole ili kuurudisha mwili na akili katika hali ya utulivu. Siwezi kusema na pomzika kwa haraka, bali ni mchakato unaonisaidia kwa ajili ya uchovu wa siku mzima. Kwanza kabisa napenda kujitenga kidogu na kelele na presha za siku, nikifika nyumbani hubadilisha mavazi na kuvaa nguo nyepesi Jambo linalo nifanya nijiskie huru na tayari kwa pumziko Wakati mwingine kukaakimya kwa dakika chache ni kivuta pumzi ndefu na kuwacha mawazo ya kazi au masomo yabaki pembeni Mara nyingi napata faraja kwa kusikiliza muziki, mtulivu au nyimbo ninazo zipenda Muziki unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipeleka katika hali ya utulivu wandani Wakati mwingine husoma kitabu au kuangalia kipindi kirefu kinacho burudisha au kusikilisa mazungumzo mepesi kwenye redio au simu. Pia napena kuzungumza na mtu nilie mkaribu, rafiki, mwana familia au jirani kuhusu siku ya kilivyo kuwa.

Napenda kufanya mambo mingi na familia yangu kwa sababu familia yangu ni chanzo cha furaha, faraja na msaada wa kihisia. Wakati ninakuwa na familia yangu najisikia huru, salama na ninaweza kuwa mimi mwenye bila kujificha. Ndio maana napenda kutumia muda wao vizuri kadri inayowezekana. Moja wapo ya mambo ninayopenda kufanya sana na familia yangu ni kukaa pamoja na kuzungumza. Tunaweza kukaa jioni au weekendi kushiriki, hadithi za siku zetu, tukicheka au hata kujadili changamoto na mafanikio. Mazungumzo haya hunisaidia kuelewa zaidi maisha ya kila mmoja na kuimarisha uhusiano wetu. Pia napenda kula pamoja na familia yangu wakati wa chakula. Huwa ni wakati wa pekee kwa sababu ni nafasi ya kuungana, kushirikiana na kufurahia uwepo wa kila mmoja. Wakati mwingine tunapika pamoja, jambo linaloleta ushirikiano na furaha Hasa tunaposhirikiana kazi ndogo ndogo jikoni.

Chakula ninachokipenda zaidi ni kila ambacho kina nipa furaha kweli na comfort. Kwa kweli, si lazima kiwe cha kifahari au cha garama kubwa. Mara nyingi napenda chakula cha kawida, kilicho andaliwa kwa upendo na kilicho na ladha nzuri. Kwa mfano, na penda sana chakula cha asili cha nyumbani, kama wali, ugali, mboga za majani na supu wenye viungo vyake. Chakula hiki si tu kinanipa nguvu za mwili, bali pia hunikumbusha siku za familia, jioni za furaha na hali ya nyumbani. aKila wakati nikila chakula hiki na jisikia niko nyumbani salama na niko sahemu ya furaha pia napenda sana matunda na maboga mabichi kama matunda ya kipupwe, mananasi na pia ndizi ladha ya matunda haya pamoja na arufu yao nzuri unifanya nijisikie vizuri na kuamsha hisia chanya hii ni kama njia ya kujiburudisha baada ya siku ndefu au wakati wa kupumzika pia.

Tabia ninazozipenda kwa watu wengine ni kama uenzi wa moyo, utu na heshima pia kwa watu kwakila mmoja aliekando yako. Kwa sababu tabia hizi hufanya maisha kila siku kuwa rahisi, ya furaha, yenye mshikamano wa kijamii, tabia ninaopenda kwa wengine siku. Siyo tu zinazohusiana na jinsi wanavyo nitendea bali pia jinsi navyo athiri hali ya jumla ya jamii na mazingira ya kila siku. Kwanza kabisa, napenda ukweli na uaminifu, watu ambao wanazungumza kwa wazi, wakieka mambo wazi bila kudanganya au kujaribu kudanganya wengine, hunifanya ni jisikie salama na kuamini. Uaminifu ni tabia ambayo huunda msingi wa uhusiano wowote, iwe ni kirafiki, kifamilia au hata kazini. Wakati mtu ni mwaminifu, uniweka kwenye shaka na kunifanya nishirikiane naye kwa uraisi. Pili napenda huruma na upendo kwa wengine watu wanaojali ustawi wa wengine kusaidia pale inapoitajika na kuwa namoyo wa kuungana na wengine anapokuwa kwenye shida hunifanya nihisi uzuni yao na hufanya furaha yao kwa pamoja pia.

Ndiyo, kwa kiasi fulani ningependa kurudi ujana, lakini si kwa kila kitu. Ninapofikiria ujana wangu, kuna kumbukumbu nyingi nzuri zinazokuja akilini. Zilizojaa furaha, uhuru na ndoto nyingi za maisha. Ujana ulikuwa kipindi ambacho nilikuwa na nguvu nyingi, muda mwingi na matumaini makubwa kuhusu maisha. Nilikuwa nafanya mambo bila hofu kubwa ya kushindwa na nilikuwa na ujasiri wa kujaribu hata yale niliyokuwa siyajui vizuri. Ningependa kurudi ujana kwa sababu ya urahisi wa maisha wakati huo. Kulikuwa na vicheko vingi marafiki wa karibu na furaha ya kufanya mambo madogo kama kucheza kusafiri bila mipango mingi. Au kukaa tukizungumza kwa muda mrefu bila kuangalia sana. Pia ningependa kurudi ujana ili kurekebisha baadhi maudhui. Niliyofanya bila kufikiria sana na kutumia fursa ambazo nilizozipuuza kwa sababu ya kutojiamini au kukosa mwelekeo. Hata hivyo kwa upande mwingine sipendi kupoteza hekima na uzoefu nilioupata baada ya ujana. Maisha ya sasa yamenifundisha mengi kuhusu uvumilivu uwajibikaji na pia kujithamini.

Rafiki yangu wakaribo zaidi ni mtu mwenye nafasi ya kipekee sana katika maisha yangu. Ni rafiki wakawaida tu mbali tu ni kama ndugu nilie chagua mwenyewe. Urafiki yetu imejengwa kwa muda kupitia mazungumzo mengi vicheko, changamoto na hata nyakati ngumu ambazo zilitufanya tuzidi kuelewana zaidi. Kitu chaku, kwanza kinacho mtofautisha rafiki huyo niuelewa wake ana uwezo kunisikileza bila kunihukumu Ata ninapokuwa na mawazo mengi au ninapopitia kipindi kigumu Wakati mwingine si mhitaji anipe suluhisho bali anisikize tu na hilo analifanya kwa moyo wake wote Hilo hunifanya nijisikie huru na salama kushiriki hisia zangu Pia ni mtu mkweli na mwaminifu anapo kosea anakubali na anapo niona na likikosea hunieleza kwa njia heshima bila kunidharau. Waminifu wake umefanya urafiki wetu uwe imara kwa sababu najua lolote nitakalo mwambia litabaki kati yetu. Hilo ni jambo muhimu sana katika urafiki wetu.

Ninapokuwa na ripoti za kazi au za kuwasilisha napenda kutumia njia ambayo ni ya mpangilio ya kina na yenye kueleweka. Ili kazi mtu anayesoma na au kusikiliza ripoti yangu afahamu vizuri ujumbe nilio kusudia kufikisha. Siku zote napanga mambo ya mapema kwa sababu kuandaa ripoti kunahitaji si tu taarifa sahihi bali pia mtiririko mzuri wa mawazo na usahihi wa hoja. Kwanza napanga malengo ya ripoti, kila ripoti naandika au kuwasilisha lazima iwe na lengo wazi. Ninacho ni nini ninachotaka wasomaji au wasikilize juu ya fahamu mwishoni mwa ripoti. Hii unisaidia kuandaa upotevu wa muda na kuhakikisha kila sehemu ya ripoti inahusiana na lengo. Kisha nakusanya taarifa zote muhimu. Hii inahusisha data kumbukumbu maelezo ya wakuu au matokeo ya utafiti. Inahakikisha taarifa ni sahihi za kuaminika na pia zinaeleweka kwa urahisi na kila mmoja.